Marafiki wapya huwa na, kabla sio rafiki huwa na chunguza, nikishakuchunguza, naangalia tabia zako kuwa rafiki wangu mpya naangalia je tunaendana? Kuna baadhi ya matendo ambayo kabla kujua rafiki yangu lazima niangalie kwa sababu nahitaji niwe na rafiki ambaye ni bora sana, sitaki kuwa nahitaji rafiki ambaye ukiongea naye kitu atakusikiliza na mkiwa na shida mtasaidiana. Kwanza naangalia tabia, tabia nzuri, pia naangalia siangalii umehasabu rafiki wa ana umri wowote anaeza kwa mzee kijana pia. Kwaiko mimi siangali naangalia tabia muendenu naangalia na roho yake kama ana tabia nzuri sawa tutakuwa marafiki na pia naeza angalia roho yake roho ikiwa nzuri pia tunakuwa tunakuwa marafiki kwa sababu naamini kwenye upendo anakuwa na upendo yaani maybe nikipata shida na yeye anahisi kama ni shida yake yaani anachukulia kama ya kwake hata yeye akipata shida nachukua kama nachukua kama ya kwangu. Kwaivo mwisho wa siku marafiki tunachagua lakini hatuchagui sana sababu hata wale wenye tabia mbaya. Tunawafanya kuwa marafiki pia kwa sababu wasije wakajiona wapweke kwa hiyo kuna ule wanasema wazungu Love each other. So, kuna vitu ambavyo vinafanyika hapa duniani ubaguzi sio mzuri kwa hiyo, na mtu nikiona nataka kuwa rafiki ya naye ila bado anaonyesha ana tabia mbaya huwa na nakaa naye, namueleza, namfunza jinsi ya kuishi na watu, tunaelekezana mwisho wa siku, tunakuwa manini tunakuwa marafiki na mimi napenda marafiki ambao wanajituma, wanapenda kufanya kazi kwa hiyo, akiwa hana kazi nitamsho atafte kazi, pia kama kuna uwezo kano mimi pia kumtaftia kazi nitamtaftia, lengo ajishugulishe ili baadaye asije kuwa mzigo kwetu kwa hiyo, tunalazimika kuwa na marafiki wengi sana lakini katika marafiki tunachagua tunachagua tunaweza kusongesha maisha, eh kwangu mimi marafiki nawafanya vizuri nawafanya nawambia wajitume, wapambane tupambanie maisha yetu sababu bado ni vijana, tuna ndoto kubwa, na lazima tufike hatua fulani, sehemu flani kwa hiyo natumia muda mwingi sana kuwa advice, kuwapa ushauri, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tuna kuna sehemu tunafika level ya kuwa na mafanikio. Kwaivo mimi siwezi kuwa na marafiki ambao, siwasaidii lazima nikusaidie marafiki. Naogopa ushauri na kama pia kuna uwezo wa kusaidia kipesa nakusaidia kama kama ninao kama sina ndio hivyo, lakini hatutupani, hatutupani, tuna supportiana, tunapendana, kwa lengo la kusongeza maisha kwangu mimi, rafiki ni yule ni mtu yoyote ambae naona kama tabia yake ni nzuri yaani, rafiki ni mtu ambaye lazima akufaye kama kwenye raha na kwenye shida yaani, mwishowe, tunakuwa na rafiki ambaye baadaye, hii ni starehe tu, kwenye raha, ukipata shida anakaa pembeni huyo anakuwa hafai kabisa hawezi kwa rafiki huyo kwa hivyo kwangu mimi naamini katika umoja kupendana kushirikiana kusaidiana kwa lengo la kuhakikisha tunapiga hatua ya kimaisha pamoja mimi na marafiki zangu mimi napendea marafiki sana napenda sana na support. Nathamani sana marafiki zangu waweze kupata mafanikio sababu wakifanikiwa waonekana wamefanikiwa mimi siwezi kwa mbinafsi natamani sana tufanikiwe wote. Tufike hatua, tushaini, mungu atubariki. Kwa sababu tunapambana, tunahakikisha, tuna suppotiana kwa pamoja, kwa lengo la ku, kwa lengo la ku, la, kuskuma gurudumu. Tufike hatua flani. Kwa hiyo mimi, navojua, rafiki ni yule mtu ambaye. Anakuwa na wewe karibu sana yaani hata. Pia huenda akawa mbaya, lakini akawa rafiki ya kwamba mnapigiana simu mnaongea. Lakini kwenye shida, kwenye raha, mnakuwepo mpo wote hiyo ndo maana ya rafiki na rafiki zangu mimi nakaa nao karibu. Staki wapate madhara, staki wapate shida ndio hivo yaani marafiki nawapenda. Nazidi kuwapenda, na ntawapenda na natafanya wawe marafiki bora kwangu.